Ushauri ningependa kumpa mtu anaye anza kazi ni kuwa na subira na nidhamu. Ni muhimu ajitayarishe kujifunza kila siku na asiogope kuuliza maswali pale anaposhindwa kuelewa. Afanye kazi kwa bidii, aheshimu wenzake na afuate sheria za kazi. Pia ni vizuri kupanga muda vizuri na kuwa mwaminifu. Kwa kufanyo hivyo, atapata uzoefu, kujiamini na kufanikiwa hatua kwa hatua katika kazi zake.

Ningependa kutembea mji wa Paris nchini uFransa. Paris ni mji marufu kwa uzuri wake, majengo ya kihistoria na utamaduni wake wakipeke. Ningependa kuona mnara wa Eiffel, kutembea mitani na kufurahia sana na vyakula vyao. Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu historia ya mji huo na maisha ya watu wake. Kongu kutembea Paris kungekua safari ya kufurahisha na ya kukumbukwa sana.

Mimi huwenda maktabani maramoja au mbeli kwa viki, huwenda maktabani kusoma vitabu, kufanya utafiki na kutafuta taarifa za masomo au kazi. Maktabani mahali tulivu panapo saidia kuzingatia bila usumbufu. Pia napenda kukaa maktabani kwa sababu napata vitabu mbalimbali vinavyo ongeza maarifa yangu. Ingawa wakati mwingine ni nakua shughuli nyingi, hujitahidi kupata muda wakwenda maktabani kwa sababu inanisaidia kujifunza na kujiboresha.

Ninapanga kazi zangu kwa kuandika orodha ya mambo ninayotakiwa kufanya kila siku. Huwa napanga kazi kulingana na umuhimu wake. Nikianza na zile muhimu zaidi. Pia huweka muda maalum wa kukamilisha kila kazi ili nisichelewe. Nikimaliza kazi moja, hupata motisha ya kuendelea na nyingine. Njia hii hunisaidia kufanya kazi kwa mpangilio, kupunguza msongo wa mawazo, na kuhakikisha nakamilisha majukumu yangu kwa wakati.

Napenda kuenda madukani asubuhi. Asubuhi maduka huwa hayana watu wengi. Hivyo ni rahisi kuchagua bidhaa kwa utulivu. Pia hupata muda wa kutosha kuzunguka na kulinganisha bei bila haraka. Kwangu, kuenda madukani asubuhi hunisaidia kuokoa muda na kuwepusha msongo wa watu.

Mimi naanza mradi mpya kwa kazi kwa kupanga vizuri kabla ya kuanza. Kwanza, ujaribu kuelewa lengo la mradi na kinachohitajika kufanyika. Kisha hugawa mradi katika hatua ndogo ndogo ili iwe rahisi kuutekeleza. Huandaa ratiba ya mda na kupanga rasilimali nitakazohitaji. Pia huwasiliana na wenzangu au wasimamizi ili kupata maoni na ushauri. Njia hii hunisaidia kuanza mradi kwa utulivu, kwa mpangilio na kwa ufanisi zaidi.

Natumia muda wangu wa bure kufanya mambo ninayoyapenda na yanayo ni pumzisha Mara nyingi husoma vitabu au kusikiliza mziki ili kupunguza msongo wa mawazo Wakati mwingine huangalia filamu au vipindi vya televisheni kuburudani Pia napenda kutumia muda na ma familia na marafiki huzungumza na kucheka pamoja Nikiona nafasi hufanya mazoezi mepesi au kutembea nje kupata hewa safi muundo wa bure hunisaidia kupumzika, kufurahia maisha na kujiandaa vizuri kwa kazi au masomo yanayofuata.